Naam nimetembelea ziwa na mto pia, unapotembelea ziwa, ziwa huwa kubwa sana kushinda mto, ziwa pia lina wanyama wengi, na pia ziwa hua na upana, na pia hua na mapana marefu, na pia ziwa hua na wanyama wakubwa kama nyangumi, wanyama wengi sana. Haswa unavyo tizama ziwa na mto ni tofauti sana. Mto huwa ni mto huwa ni ka kajijitu kadogo ni nyembamba au yeah nyembamba huwa si pana na huwa halina kina kirefu kama ziwa. Unavyoona ziwa, maji yake huwa yametulia na pia mto huwa maji yake hukimbia kwa sababu ziwa huwa ni kama ndoo ama ni kama bakuli kubwa linalo ambapo mito huingia ndani. Sasa maji yake hayatoki wala kuna pia ziwa zingine ambayo maji yao hutoka kama kwa mfano tunayo maziwa kubwa ziwa Victoria ziwa Tanganyika yaliyo nchini Afrika. Hayo ni maziwa ambayo maji yao huwa yametulia na pia kuna mito mikubwa Afrika Nile na mito mingi mingineyo.

Siku kuu inapofika mimi huweza kuwatembelea walio wagonjwa na pia kuwasaidia wasiojiweza. Ili mimi ni kaweze kujumuika nao kwenye furaha yangu kuwasaidia kina watu walio na ugumu wa kujiinua kimaisha kuwa nunulia nguo, kuwa nunulia vitu wanavyo hitaji, kuwa nunulia vitu ambavyo ni vya manufaa, vinavyo inua hali yao. Mimi siwezi kusema na sherekea siku kuu kwa kuenda miziki la ili kuinua walio chini kwenye jamii. Ili kueza kuwasaitia walio chini kwenye jamii. Angalau wakaona hiyo furaha wanayo kosa. Ili angalau wakaweze kutazama na kuwa nafuraha ya moyoyo. Kuwa nafuraha kabisa kabisa. Namna hiyo mimi hutembelea pia wanyama pori kuwaona jinsi walivyo. Kwa sababu siku zingine. Mimi hua kazi. Mimi hua siondoki. Lakini inavyo fika siku kuu mimi huondoka na kufika mahali ambapo huona hao wanyama. Sasa siku kuu. Ni siku ya kuinua watu. Ni siku ya kuweza ku share furaha. Kuwa na furaha na watu wengine.

Kumbu kumbu la shule ninakumbuka pale ambapo nilipokuwa nimeanguka somo moja nikachapwa haswa somo la hisabati. Hiyo ndiyo kumbu kumbu na pia pale ambapo nilikuwa mwanafunzi mzuri ambapo walimu walinipenda. Nilikuwa mwanafunzi ambaye nilikuwa na maadili pia nilikuwa na pia mwanafunzi aliependa masomo nilikuwa na bidii. Hilo ndiyo kumbu kumbu nzuri. Kwa sababu kwenye masomo nilikuwa kipau mbele nakumbuka vizuri ambapo nilikuwa nimepita vizuri mpaka nikapata hisabati. Alama mia kwa mia. Nilifurahi na nikafurahi pia. Kumbu kumbu lingine ni pale. Walimu tulikuwa tumefurahi. Tukaenda michezo. Nikaeza kukua mwanafunzi wa kwanza aliyefunga bao. Kumbukumbu lingine la shule haswa ya msingi. Nipale ambapo mimi nilikuwa kasisi nikiwa mwanafunzi. Yani maadili yalikuwa kipaumbele. Maadili yalikuwa pia kumbukumbu lingine ni penye nilikuwa mwanafunzi wakwanza kusoma teknolojia. Haswa somo la kompyuta. Soma mbalo linahitaji fikra mzuri, hilo ndilo kumbukumbu nzuri. Pia kumbukumbu lingine, ni ambapo penye tulienda mashindano kwenye mitihani. Nikaibuka mshindi, aa, nikaibuka mshindi kabisa, nikawa wakwanza kabisa. Yani nika wakwanza, nikapata, nikapasi mitihani. Niliinuliwa juu, wanafunzi wakafurai, walimu wakapiga makofi, kinadada wakacheza ngoma kwa sababu yao. Akinamama pia walikuwa kando kwa sababu hili lilikuwa, kilikua kinyang'anyiro kuonyesha nani anayeweza kuwa mwanafunzi bora katika wilaya hiyo katika somo la hisabati. Yani mambo yalikuwa sawa. Bashasha ilitanda. Na kila mwanafunzi aliweza kusakata densi kwa sababu mimi niliongoza kwenye mtihani. Nilieza kushinda kinyang'anyiro. Wa! Ilikuwa ni siku ya siku. Siku ambazo, siku ambazo zinaweza kukumbukwa vizuri. Wa! Pia kumbukumbu nzuri. La shule ni ambapo mimi nilieza kujinyakulia kompyuta ama kipakatalishi. Hilo pia ni kumbukumbu zuri. Pia kumbukumbu lingine ni ambapo nilieza kutia bidii nikajiunga na chuo kiku. Hilo ni kumbukumbu ambalo mimi siezi nikalisahau. Kumbukumbu hilo limeweza kukua kwanzia wakati nilipoanza shule mpaka wakati wa sasa kumbukumbu hilo linaweza kuwa mpaka wakati wa sasa.

Mimi wakati wa mapumziko mchana huwa nawatembelea wanyama, wanyamapori na pia kuenda safari za masafa marefu kuogelea. Naam, wakati wa mapumziko ni wakati wa kujifurahisha kwangu. Sina mambo mingi wakati wa mapumziko, sina kazi yoyote wakati wa mapumziko. Nikifanya hivo, najisikia niko sawa mawazo huwa hutulia. Napoenda huku kuwaona wanyamapori. Mnyama ninaempenda ni simba. Mimi siwezi lisha wanyamapori kwa sababu ya mambo yanayojikita kwenye mbuga. Sasa na hiyo ndicho kitendo ninachokifanya wakati wa mapumziko.

Napenda kunywa kinywaji cha kahawa kwa sababu kinywaji hicho hufanya akili zangu kuwa hazirandi randi, silali, bali mimi huwa, mtu ambaye nikikunywa kahawa, akili zangu huamka siku, nzima. Hivyo basi, ninaweza kufanya kazi yangu vizuri, bila usingizi, kazi yangu njema, kazi yangu safi, kwa sababu kahawa ina virutubisho vinavyoita kafeini. Kafeini hufanya akili kuwa wima na maradufu wakati wote namna hiyo. Nikiamka asubuhi pia ninapenda kunywa kahawa glasi mbili. Kahawa hiyo huwa kahawa safi yenye virutubisho vizuri.

Haa, ningependa kuwa na uwezo wa utajiri, uwezo wa kisomo cha hali ya juu, uwezo wa kumiliki vitu mingi, uwezo wa kuwa na watoto, uwezo wa kuwa na familia iliyo na ubora, uwezo wa afya njema zaidi, uwezo wa kukua na mali, kukua na vitu vingi.

Mimi hupenda kutembea ughaibuni, kwa sababu ughaibuni ninapo nipo nchi za Afrika, napoenda ughaibuni, mimi huona mambo tofauti ninayoyasoma, ili nikaweze kuja kuyaanzisha humu kwetu, ili nikaweze kuja kuyafanya hapa kwetu. Ninapenda pia kutembea nchi zilizo na uwezo. Napenda pia kutembelea, kusafiri, ili nikaweze kujielimisha, kujijua, kujifahamu.

Naam nasoma gazeti kwa sababu ninaposoma gazeti hujua habari tofauti, habari za kibiashara, habari za kiteknolojia, habari za kimawasiliano, habari za mahusiano, habari za kiuchumi, habari za kilimo. Mimi husoma gazeti, hupenda kusoma gazeti sana. Napata elimu, napata uwepo, napata uwezo wa kujua zaidi.

Naam, napenda chakula kitamu kwa sababu huniongezea nguvu. Kwa sababu chakula kitamu huwa na sukari nyingi. Hivyo basi huongeza nguvu mwilini ninapokuwa na nguvu mimi hufanya kazi yangu vizuri. Hufikiria vyema, akili yangu huchangamka. Mawazo huwa ni mazuri, ninafikiria vyema sana. Na ninapo kuwa na nguvu zaidi ya kiwango kingine wakati mwingine hunifanya nilale. Ya chakula kitamu huwa chakula kizuri. Chakula ambacho kina mnuso chakula ambacho kila ladha yake mwa ladha yake tamu. Ladha yake laini. Ladha yake nyororo.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja kwa siku. Kwa sababu ninapo kichaji mara nyingi, huwaribu betri. Hivyo basi naona nichaji mara moja tu, alafu ntakapo tumia ule moto, uishe, ndipo tena ntakapo kichaji tena. Kama moto umeisha kwa siku, basi nitahitajika, ntalazimika kukichaji mara ya pili. Lakini mara nyingi nyingi huwa mara moja na alafu nikitumie vizuri moto ulisha.

Napenda kusikiza redio nipate habari muhimu. Nipate viburudisho, miziki, haswa miziki za kireggae zilizo zinazoimbwa na umaarufu lucky dube. Pia mimi hupenda kusikiza redio. Ili nipate habari kemkem ili nipate mambo yanayoibuka, maswala yanayoibuka kwenye jamii. Maswala yalio tofauti. Naam, mimi hupenda kusikiza hizo habari. Hupenda kusikiza, kabiisa, kabiisa.

Mimi napenda soda, napenda soda kwa sababu haileweshi. Na pia soda huwa na juisi mingi, na huwa na juisi mingi sana kwa sababu pia soda. Haina madhara sana, na pia napenda chai. Chai uweza kufanya mtu kuwa na mwili mzuri kwa sababu chai chai ya maziwa huwa na protini virutubishi. Mimi hunywa chai asubuhi na soda mimi hunywa mchana au juisi. Nilielezwa kinywaji hiki na rafiki yangu tulipokuwa tumeenda kumtembelea nyanya wangu. Akaniambia unapokunywa chai asubuhi utakuwa mnene utakuwa mwenye afya. Navyo hisi? Nahisi vizuri nahisi mwili uko sawa mwili umenyoroka.

Mimi ninge pendelea kutembea milima iliyo kuwa inaangaziwa na pia kutembea kwa makafani ya zamani kuona vitu ambavyo vilivyo kuwa vikitengenezwa zamani. Kwa sababu itanifunza historia ya zamani. Siyo kwamba tu leo tu kwa sababu dunia imeeza kugeuka vitu vya zamani vina sahaulika. Historia ya zamani huwa nzuri kwa sababu uweza kurudisha mtu nyuma na kumuangazia kabla tufike mahali ulipo maisha ya zamani ya likuwa hivi na pia kwenye makafani utapata kuelewa zaidi. Hapo ndipo ningependa kutembele.

La hapana spendi kuoga na maji ya moto napenda maji ya baridi kwa sababu maji ya moto hakini maji ya moto ya spendi kabisa kwa sababu maji ya moto huwa mahali nilipo pana jua kali hivyo basi mimi hupendelea maji baridi kidogo. Ili kusisumua misuli kueka mwili ukue sawa. Kwa sababu nikioga na maji moto na mahali nilipo kuna joto jingi mwili wangu utagandama tuu na utakuwa vilivyo. Hautakuwa na tofauti yooyote. Sasa mimi napenda kuoga. Maji baridi.

Mtaa wangu naupenda ulivyo mtulivu, magari hayana kelele. Na pia hakuna uchafushaji mazingira hicho ndicho ninacho tendea mtaa wangu. Na kwa sababu mta ulio safi uweza kuwa mzuri.